Naam kabisa swali mzuri, nishawaifikiria kueka biashara na tayari nina biashara moja ya viatu ambayo nayouza viatu kwa dada zangu na ndugu zangu ambao ni wadogo ambao wako umri kuanzia miaka ishirini mpaka thelathini hapo ama thelathini na tano sababu kwamba ndio ambao wanaendanisha sana na vile fashion inavyokwenda Ilhali tena ningetaka kuipanua biashara yangu kwa sana niongeze mavazi ya vijana na wasichana pamoja zikuwe pamoja ikuwe biashara ya pili tena ningetaka sana na nimekuwa na ilo wazo kwa muda mrefu sana kuweka biashara ya chakula ilhali sina ufafanuo mzuri sana, mahali pa kuanza, vipi inavyoenda, sielewi sana, but nijukumu langu nitalifanya, nitaangalia na niweze kuelewa kuanza, kama nitapanuwa na biashara ya nguo, ama nitapanuwa na biashara ya chakula. Lakini biashara ya chakula najua ukifunguwa karibu na vyuo vikuu unaeza pata pesa mzuri ambapo bado napambana eitha niweke manguo ama nieke iyo chakula katika vyuo vikuu asante.